Nashughulikia makosa kazini kuhakikisha kwamba, kosa lililofanyika, haliwezi kujirudia tena. Naita watumishi wenzangu ambao wapo kazini kwangu na kujadili kwa pamoja ni kitu gani kimeweza kutokea na kutafuta suluhisho ya tatizo hilo. Na kuhakikisha kwamba haliwezi kujirudia Kwa hiyo kwa kukaa pamoja na watumishi wenzangu na kutafuta suluhisho kujalili kwa pamoja Tunafikia mwafaka wa makosa yaliweza kutokea kazini.

Napenda wanyama wakufugwa kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo, mbwa na paka. Kwa hiyo, wanyama ninaopenda ni wanyama ambao ni wakufugwa majumbani. Napenda sana wanyama hao kwa sababu wananipa faida pale ambapo nawafuga. Sio tu, nafuga bila kuwa na faida yoyote. Nitakapo fuga mbuzi, naweza kumuuza, naweza kumchinja, naweza kumla nyama, nikapata faida. Naweza kuuza ng'ombe, nikapata faida. Kwa hiyo, wanyama naopenda ni wanyama wa aina hiyo ambao naweza nikafuga na nikapata faida.

Hapana, sipendi chakula cha haraka, napenda chakula ambacho kimepikwa kwa utulivu, kikaiva vizuri na kuweza kuwa kizuri zaidi. Lakini, sipendi chakula cha haraka kwa sababu mara nyingi, huwa ni chakula ambacho kinaweza kisiwe katika ubora ule ambao unatarajiwa.

Nangoja barua pepe zaidi ya mara tano kwa siku kwa sababu kuna taarifa mbalimbali ambazo huwa zinatumwa kwenye barua pepe ambazo zinahusiana na kazi ninayofanya. Kwa hiyo huwa nangoja barua pepe zisizopungua tano kwa siku ambazo zinahusiana na maswala yangu ya kazi.

Nasherehekea mwaka mpya kwa kuwa kalibu na ndugu zangu familia yangu kwa pamoja ambapo huwa tunajumuika na kukaa pamoja kuusubilia mwaka mpya. Na siku inapofika mwaka mpya na kuwa na ndugu zangu, mara nyingi tunasherehekea mwaka mpya nikiwa nyumbani kwangu kwa hiyo. Mwaka mpya ninausherehekea nikiwa kalibu na familia yangu, ndugu jamaa na marafiki.

Natumia data ya simu. Data ya simu ndio kitu ambacho mimi natumia kwa ajili ya matumizi yangu ya mtandao. Natumia data yangu ya simu. Huwa naweka data kwa muda wa mwezi mzima. Natumia pasipo kujiunga na data nyingine hapa katikati kwa hiyo situmii wifi. Natumia data ya simu.

Msimu wa mwaka ninaopenda zaidi ni msimu wa vuli. Vuli ni msimu ambao na upenda kwa sababu ni msimu ambao ni tulivu hauna mambo mengi. Hakuna baridi kali, hakuna joto kali. Ni msimu ambao unanivutia kwa sababu naweza nikatulia na kuweza kufanya mambo yangu kwa utulivu zaidi. Kwa hiyo msimo huu ni msimo ambao umekua kinivutia zaidi kuliko msimo yote. Napenda sana msimo wa vuli.

Wakati wa balidi kali, nafanya jambo moja au mawili kwa pamoja. Huwa navaa nguo ambazo ni nzito kama vile masweta na majaketi makoti ambayo ni mazito na pia huwa nahakikisha napata vinywaji ambavyo ni vya moto kama vile chai na kahawa ili kuhakikisha mwili wangu unakua katika hali ya joto. Kwa hiyo kitu ambacho nakifanya ni kuvaa nguo nzito na kunywa vinywaji ambavyo ni vya moto.

Ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati kwanza huwa nahakikisha nafanya kazi kwa bidii, ndani ya muda ambao nimejipangia na kufanya kazi kwa kuzingatia muda na kuzingatia muda ambao umepangwa. Kwa hiyo huwa nafanya kazi zangu kwa ufasaha na kwa ufanisi zaidi na kuhakikisha kwamba wakati nafanya hizo kazi, hakuna jambo lingine ambalo linaingilia hapo katikati. Nakua akili yangu, mwili wangu na mawazo yangu yote nimeyaweka katika kazi. Nikifanya hivo huwa nakamilisha kazi zangu kwa wakati.

Apana, sijawahi kushiriki mashindano ya aina yoyote. Sijawahi kukaa, nikakutana na mashindano yoyote. Kwa hiyo, sipo kwenye kushiriki mashindano, na wala, sijawahi kushiriki mashindano. Nacheza michezo mbalimbali, nipo kwenye kazi mbalimbali, lakini sijawahi kushiriki mashindano.

Tabia nayo ipenda kwa wengine napenda tabia ya ukarimu, utulivu, usikivu na tabia ya kuto kuzarau mtu mmoja wala mwingine. Kwa hiyo nikikutana na watu wengine wenye tabia hizi huwa na furai na kupenda sana tabia hii.

Hakuna kazi ya nyumbani ninayoichukia. Kazi zote za nyumbani nazipenda na nazifanya vizuri na kwa ufanisi wa hali ya juu kwa sababu ni kazi ambazo nazimudu na naziweza na hakuna kinachonichukiza juu ya kazi hizi. Ni kazi ambazo zinafanyika hazina tatizo lolote kwa hiyo hakuna kazi yoyote ya nyumbani ninayoichukia.

Nafanya mazoezi ya mwili mara mbili kwa siku. Nafanya mazoezi mara mbili asubuhi wakati sijaenda kazini. Nafanya mazoezi na piga push-up mia moja kabla sijaondoka kuenda kazini. Na pia, nafanya mazoezi wakati wa jioni, ninapokua nimetoka kazini. Wakati huu wa jioni, hua mara nyingi, nafanya mazoezi ya kukimbia na kucheza mpira kwa hiyo. Nafanya mazoezi mara mbili kwa siku.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia zimekuwa ni nyingi sana kipindi hiki tofauti na miaka ya nyuma Kwa hiyo ni lazima kuhakikisha kwamba unaendana na dunia jinsi inavyoenda teknolojia inapokuja inabidi uweze kuchangamka na kwa kuhakikisha kwamba unaijua vizuri na unaijua kuitumia Kwa sababu dunia sasa hivi bila teknolojia hauwezi kufanya chochote kwa hiyo napenda kujaribu teknolojia mpya.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi nyeusi napenda sana rangi nyeusi. Rangi nyeusi ni rangi ambayo nimekua nikipenda mara kwa mara na rangi hii nimekua nikiitumia katika vitu vyangu mbali mbali. Nguo zangu nyingi ni nyeusi, vyatu vyangu vingi ni vyeusi. Kwa hiyo rangi yangu ya kupendezwa ni rangi nyeusi.

Nawasiliana na wafanyikazi wangu kuhakikisha kwamba nawajulisha kila kitu ambacho kinaendelea kazini kama kuna jambo limekuja kazini ambayo linatakiwa kila mmoja alifahamu basi huwa natumia wakati huo kuwajulisha wafanyakazi wenzangu. Mawasiliano ambayo ninayo na wafanyakazi wangu ni mawasiliano ambayo yanahusiana na maswara mazima ya kazi kama hayupo ofisini nampigia simu naongea naye na kuhakikisha kwamba namjulisha kila kitu ambacho kinaendelea na kama wapo ofisini basi nawajulisha kwa njia ya mdomo.

Mafanikio binafsi ninayoyathamini kazini ni kuhakikisha kwamba nimefanikiwa kufanya kazi zangu kwa ufasaha na kwa ustadi mkubwa. Mimi nikiwa kama daktari katika ngazi ya diploma, mafanikio ambayo huwa nayafurahia. Sana binafsi kazini ni kuhakikisha kwamba nimemtibu mgonjwa vizuri, amepona na amenipa mrejesho mzuri kwa kuniambia kwamba tatizo lake limeisha. Kwa hiyo, moja kati ya mafanikio binafsi ambayo huwa nayafurahia ni kwa upande huo.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa tennis. Ningependa kujaribu kucheza tenis kwa sababu ni mchezo ambao umekua ukinivutia namna ya kuweza kuucheza Kwa hiyo katika mchezo ambao napenda kujaribu kucheza ni tennis kama nitakuja kupata nafasi ya kujaribu kucheza, basi nitajaribu kucheza tennis.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa kuhakikisha kwamba naendana na mabadiliko hayo kwa haraka. Naendana na mabadiliko hayo ili niweze kuendelea kufanya kazi zangu kwa ufanisi na kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo naangalia na mabadiliko ambayo yametokea na kuhakikisha kwamba ninaendana nayo haraka ili niweze kuendelea kufanya kazi zangu vizuri.

Ili kuha kikisha na punguza matumizi ya plastiki kwanza kabisa naepuka kununua vyombo vingi ambavyo viko katika hali ya plastiki. Naepuka kununua vyombo hivyo kwa sababu nikiendelea kununua nitakuwa na ongeza matumizi ya plastiki. Na nunua vyombo ambavyo ni vyaudongo ambavyo hua ndio natumia zaidi. Na kuha kikisha kwamba natumia mifuko kama ile ya bahasha zakaki pasipo kutumia mifuko hii ambayo ni ya plastiki Kwa hiyo mara nyingi huwanatumia bahasha pasipo kutumia mifuko Hivyo ndo ambayo huwanafanya ili kuepuka na namatumizi haya ya plastiki.

Kumbukumbu nzuri za shule ambazo ninazo ni kumbukumbu ambazo nilikuwa nacheza na marafiki zangu wakati tuko shuleni, kusoma, kushindana kwenye mitihani, mbalimbali, kujibu maswali na kupewa zawadi mbalimbali. Kwa hiyo kumbukumbu hizo, kumbukumbu ambazo nilikuwa nazo, mara nyingi.

Ili kuwatia moyo wenzangu kwanza na chokifanya ni kuongea nao kusiana na jambo ambalo linaendelea na wapa maneno mazuri ya kuwatia moyo kwa kuwafariji na kuakikishia kwa mba kila kitu kitakuwa sawa kama vili ambazo inatalajiwa. Kwa hio hitu ambajo na kifanya ili kuweza kuatia moyo wenzangu ni kuongea nao na kuwapa maneno ya faraja.

Chakula cha jadi ambacho napenda kuliko vyote ni aina ya chakula kinachoitwa mihogo. Mihogo ni aina ya chakula cha jadi ambacho mimi nakipenda sana. Chakula hichi ni kizuri na ni kitamu na ni kizuri pia kukula asubuhi au jioni kinafaa kula wakati wote. Kwa hiyo chakula cha jadi ambacho napenda ni mihogo.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya, nimewai kusaidia watu kuene shida mbali mbali. Nimewai kusaidia mtu ambayo alishayikuja, akaniomba msaada wa kuwa ameishiwa chakula nyumbani kwake. Na nikaheza kumsaidia kumpa feza na kuenda kununua chakula, haka alaye na familia yake. Kwa hiyo kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni moja wapo ni kumsaidia mtu mwenye shida ya chakula kuweza kupata chakula.

Naweza kueleza mandhari kutoka dilishani kwangu ninacho kiona kutoka dilishani kwangu naona miti miti ndokitu ambacho nakiona kutoka dilishani kwangu wakati natazama kutoka dilishani kwangu Wakati ambao napenda kutazama, napenda kutazama wakati waasubui Wakati waasubui, kunakua kuna hali ya hewanzuri, miti inacheza vizuri na utulivu wa hali ya juu Kwa hio wakati ambao napenda kutazama ni wakati wa asubuhi. Kinachobadilika nje kutokana na msimu ni hali ya hewa. Kuna wakati mwingine kuna upepo mkali sana. Wakati mwingine kuna kuwa kuna utulivu miti aichezi. Wara amna chochote kinachocheza. Kwa hio kinachobadilika kutoka nje ni hali ya miti kucheza. Ni naisi vizuri wakati natazama nje kupitia dirisha. Kwa sababu naweza nikaona mandhari ya nje kwa uraisi na kwa uzuri zaidi.

Kazi za dharura nazishugulikia kwa kujiandaa vizuri na kazi hizo. Najiandaa muda wowote, pale ambapo nakuwa nimepata kazi ya dharura, basi natakiwa kuwa tayari, kwa ajili ya kuhakikisha naifanya kazi hiyo, ndani ya muda ambao unatakiwa kwa hiyo. Wakati mwingi nakuwa nimejiandaa kwa kazi ya dharura. Kazi ya dharura, ninaifanya kwa kuwa na kuwa tayari Nimeshaiandaa akili yangu kwa chochote kinachoweza kutokea muda wowote.

Mwezi wa mwaka ambao na upenda zaidi ni mwezi wa nne. Mwezi huu na upenda kwa sababu ni mwezi ambao ndio ambao ni mezaliwa kwa hiyo. Katika miezi yote ya mwaka na upenda sana mwezi wa nne. Ukifika huu mwezi huwa na furaha sana kwa sababu ni mwezi ambao unasiku yangu ya kuzaliwa.

Nyama ambayo naipenda zaidi ni nyama ya kuku. Nyama ya kuku ndiyo nyama ambayo mimi naipenda zaidi kwa sababu ni nyama nzuri na nitamu na asa kwa hawa kuku wa kenyeji. Hii nyama ikipikwa, ikiungwa, kama mchuzi, inakuwa nzuri, ukiichoma, inakua nzuri, ukiikanga, inakua nzuri. Kwa hiyo nyama ambayo mimi naipenda zaidi ni nyama ya kuku. Naipenda zaidi kuliko nyama zingine zozote.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza ni tabia ya mtu au watu kuropoka ovyo pasipo kufikiri vizuri. Na chukia tabia hii ya uropokaji na utukanaji wa matusi ni tabia ambayo sipendi na naichukia kuliko tabia zikine zote. Kwa hiyo sipendi tabia ya kuropoka na tabia ya kutukana matusi.

Ndiyo, napenda kwenda pwani. Pwani napenda kwenda kwa sababu kuna utamaduni wao, watofauti, wana mziki wao, mziki wa mbao, ambao ni mziki, watofauti uwezi kupata sehemu yoyote zaidi ya pwani. Kwa hiyo, napenda kwenda pwani kwa sababu pwani uwa kuna vitu vingi ambavo kuna vipata. Kuna upepo mzuri, wabahari, mziki wa mwambao na tamaduni za watu wa kure ni tamaduni za tofauti kidogo na watu ambao hawatokei pwani. Na pia upepo na mandhari ya pwani. Napenda sana.

Apana, magazeti huwa sisomi kabisa gazeti. Habari nyingi nazipata kupitia mitandao ya kijamii kwa sasa gazeti ni kitu ambacho sisomi kabisa kabisa kabisa. Kwa sababu taarifa nyingi nazipata kwa haraka sana kupitia mitandao ya kijamii kwa iyo sisomi gazeti.

Kinywaji inacho penda kunywa asubui napenda kunywa chai. Chai ya rangi, kinywaji ambacho huwa napenda kunywa asubui. Napenda kunywa kinywaji hiki kwa sababu ni kinywaji ambacho nakifurahia na nakipenda. Zaidi, nikiweka viungo vya chai, napenda arufu ya viungo vya chai. Kwa hiyo, kinywaji ambacho napenda kunywa asubui ni chai.

Napenda kuwa mahali pa utulivu mkubwa pasipo kuwa na mbugu za ya aina yoyote ile. Napenda utulivu mkubwa kwah iyo mahali ambapo napenda mimi kukaa ni mahali ambapo pametulia hapana kelele hapana fujo za aina yoyote.

Mimi napenda upepo kuliko AC, napenda upepo kwa sababu upepo ni kitu ambacho ni cha asili, inatokana na hali ya hewa ambayo ni ya asili, kwa hiyo napenda upepo, upepo napenda zaidi kuliko AC na mara nyingi huwa naenda sehemu ambayo ina upepo na kaa kwa utulivu ni kifurahia upepo huo.

Napenda kufanya kazi na wengine. Hii hunisaidia katika kuhakikisha kwamba majukumu yangu ya nakamilika kwa wakati. Kufanya kazi kwa pamoja ni vizuri kwa sababu mnafanya kazi nzuri. Kuna badirishana mawazo na pare ambapo kuna kuwa kuna changa moto. Mna saidiana namna ya kuitatua. Kuliko kufanya kazi mwenyewe kwa io mimi. Napenda kufanya kazi. Na wengine ili kuhakikisha ufanisi wa kazi unakuwa mzuri zaidi.

Ndiyo napenda kuangalia nyota, napenda kuangalia nyota wakati wa usiku kwa sababu nyota ni kitu ambacho kinaonekana vizuri angani, napenda mwanga wake, napenda muonekano wa nyota hizo, kwa hiyo ni kweli napenda kuangalia nyota, nyota ni zuri kuzitazama, zinavutia wakati wa kuziangalia.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu mvua ni muhimu asa katika msimu wa kilimo. Mvua inausika sana katika wakisha mazao yanakuwa vizuri kwa hiyo Napenda mvua kwa sababu mvua ni kiungo muhimu sana katika kilimo cha mazao. Kwa nchi kama Tanzania, mvua tunaitaji sana katika kipindi cha kilimo.

Kazi zangu za ofisini sipendi kufanyia nyumbani na penda kufanyia ofisini kwa sababu nyumbani hakuna utulivu wakutosha wakuweza kufanya kazi. Kwa hiyo sipendi kufanya kazi za ofisini kufanyia nyumbani. Kazi ambazo natakiwa kufanyia nyumbani na fanyia nyumbani ambazo ni kazi za kawaida za nyumbani. Lakini kazi za ofisini sipendi kufanya nyumbani.

Ndio napenda kusikiza redio, napenda kusikiza redio kwa sababu kuna baadhi ya vipindi kwenye radio na vipenda kusikiza vinaelimisha vina burudisha Kwa hiyo redio ni kitu ambacho nimekuwa nikisikilizaa toka mdamrefu sana na mpaka leo wakati ambao nakuwa nimepata nafasi uwa nasikiza redio Napenda vipindi vya burudani, napenda vipindi vya mchezo, kwa hiyo uwa nasikiza redio na napenda kusikiza redio.

Mimi napenda sanaa ya uchoraji Napenda sanaa ya uchoraji kwa sababu ni sanaa ambayo inawakilisha utamaduni Napenda uchoraji wa aina mbalimbali Napenda picha za sanaa, picha za ubunifu ambazo zinaashiria ishara mbalimbali Kwa hiyo napenda picha za sanaa napenda sanaa ya uchoraji picha ambazo zina kuwa zina mafumbo mbali mbali Kichorwa inakuwa inaashiria kitu fulani Kwa hiyo napenda sana sanaa ya uchoraji.

Malengo yangu ya kila mwezi kazini ninayaweka kwa kuandaa mikakati na mipango yangu mapema kuhakikisha kwamba naangalia ratiba yangu vizuri kwa kazi ambazo nitakuwa ninazo kwa mwezi mzima kwa hiyo ninajiandaa vizuri kwa kuandaa mipango kazi kuhakikisha mazingira yangu yanakuwa mazuri kwa kufanya kazi zangu na kumaliza kwa wakati.

Mimi ni mtu wa kuwahi, napenda kuwahi katika kila ambacho ninakuwa nakifanya au katika kila sehemu ambayo nakuwa naenda. Kwa hiyo, huwa najitahidi sana kuwa ndani ya muda, nisiweze kuchelewa. Napenda kuwahi kwa sababu ukiwahi unakua katika mazingira mazuri ya kuweza kufanya jambu lako kwa haraka na kulimaliza mapema. Kwa hiyo, mimi ni mtu wa kuwahi.

Natumia kompyuta kwa kazi zangu mbalimbali. Hasa kazi ambazo zinanihitaji nitumie internet. Natumia sana kompyuta. Na katika kazi ambazo zinahitaji niweze kuandika vitu mbalimbali, kuprinti dokument huwa natumia kompyuta. Kwa hiyo kompyuta naitumia zaidi katika kazi za mtandaoni na kuprinti dokumenti na kuandika vitu mbalimbali vinavyohusiana na kazi.

Sherehe yangu ya kupendwa ni krisnasi. Napenda krismasi kwa sababu ni sherehe ambayo ina utulivu. Ni sherehe ambayo kwa sisi wakristo. Tunasherehekea siku ya kuzariwa bwana wetu yesu kristo. Kwa hiyo sherehe yangu. Ya kupendwa kabisa kuliko zote ni krismas. Ni sherehe ambayo ina utulivu. Nzuri kwa kusherehekea wewe na familia yako.

Mkate ninao upenda, napenda mkate aina ya super loaf, napenda ya super loaf, kwa sababu ni mkate mzuri, mlaini, ambao utakufurahisha na kupendezesha wakati wa kula. So, huo ni mkate ambao naupenda sana, ni mzuri sana, kwa kula, ni mtamu pia.

Napenda kwenda cinema mara chache lakini ni siku za weekend kwa sababu siku za kawaifa na kuwa nipo kazini. Kwa hiyo cinema napenda kwenda hasa jumapili jioni ndio mda ambao huwa napata na fasi ya kwenda cinema.

Ndio nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu kabisa kwa sababu napenda kufanya biashara. Na biashara ambayo nimeshawai kufikiria kuanzisha ni biashara ya hardware. Napenda biashara ya hardware kwa sababu ni biashara ambayo naiona ni nzuri na muda wa kufanya ninao. Kwa hio nimeshawai kufikiria kuanzisha biashara.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya Japan ningependa kujua lugha ya Japan kwa sababu ningependa ambayo naipenda na napenda lafudhi ya wajapan kwa hiyo lugha ambayo ningependa kujifunza nikijapan.

Ninapoanza kazi kwanza najiandaa na kuweka mazingira manzuri, kuandaa vifaa kwa ajili ya kazi ambayo naenda kuifanya na kuhakikisha kila kitu kipo karibu. Ili ninapo anza kufanya kazi nisiweze kupata shida ya kutafuta vifaa au vitendea kazi kwa hiyo huwa naandaa mazingira kwanza kabla ya kuanza kufanya kazi.

Napenda kuwasiliana na watu kupitia mazungumzo ambayo mara nyingi huwa nayafanya kwa simu au huwa napenda kufanya mazungumzo kwanjia ya kawaida. Kama mtu huyupo karibu, basi na mtafuta na kuwakikisha na onananae na kufanya nae mawasiliana. Ila kama mtu yuko mbali, basi huwa natumia mawasiliana ya simu kueza kuongea na mtu huyo.

Napenda kuvaa nguo nzito ambazo kidogo zina nifanya niwe comfortable. Napenda kuvaa jeans, napenda kuvaa t-shirt. Izo ndo nguo ambazo mimi napendelea kuvaa. Lakini nikiwa ofisini napendelea kuvaa suruari ya kitambaa na shati, nimechomekea na mkanda. Kwa hiyo, izo ndo aina ya nguo ambazo napendelea kuvaa.

Napendelea kusoma kuliko kuandika. Kwa sababu mimi nimpenzi sana kusoma vitabu mbali mbali. Kusoma kunaongeza marifa unajifunza vitu vingi kupitia kusoma. Kwa hiyo mimi napenda sana kusoma kuliko kuandika. Niki soma vitabu napata marifa napanua uigo wa marifa yangu na kujifunza vitu vingi zaidi kila siku.

Jwisi ya matunda ambayo naipenda ni jwisi ya passion. Jwisi ya passion ndiyo jwisi ya matunda nayoipenda zaidi. Kwa sababu mapashen ni matamu, inalatha mzuri, mdomoni, inavutia kwa kunywa na haichoshi. Kwa hiyo, hiyo ndiyo jwisi pekee mzuri ambayo naipenda. Napenda jwisi ya passion.

Aina ya keki ambayo naipenda, napenda keki ambazo azina sukari nyingi. Keki ambayo ina sukari ya kawaida. Kwa mfano keki za birthday zire, ni keki nzuri ambazo zina kuwa azina sukari nyingi. Kwa hiyo, napenda inaio ya keki zaidi, na na enjoy nikipata inaio ya keki.

Ndiyo nimeshawahi kujifunza kupigi gitaa, bado naendelea kujifunza kupigia gitaa. Kwa sababu, moja kati ya vyombo vizuri vya muziki ambavyo navipenda ni gitaa. Kwa hiyo, naendelea kujifunza, taratibutibu kupigz gitaa mpaka leo kwa hiyo. Gitaa ni kifaa cha muziki ambacho nimeshawahi kujifunza.

Ndiyo napenda sana kucheza na watoto. Watoto ninakutana nao sana hospitali, nyumbani, napoishi. Kwa iyo napenda kucheza na watoto. Watoto wadogo hawana shida. Kucheza nao, unacheza nao tu vizuri. Wanafurahisha, wanaburudisha pia. Napenda kucheza na watoto. Watoto ni malaika, watoto ni wazuri.

Utotoni, nilikuwa napenda sana kucheza mpira wa miguu pamoja na michezo ya kuogellea kwa hiyo Wakati wa utotoni, tulikuwa tunaenda kuogelea kwenye mabwawa ya maji, tunacheza sana mpira wa miguu. Hicho, hicho, ndo kitu ambacho nilikuwa napenda sana kifanya nikiwa mtoto kucheza mpira, kuogelea na marafiki.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni jukumu la kuweza kuwaona wagonjwa. Mgonjwa anapofika, mimi napenda nimuone, nimsikilize, niongee nae. Niambie, aniambie, nini kinachomtatiza ili niweze kumsaidia na kuona tunamsaidia aje kwa kumwandikia vipimo na kumpa dawa zaidi kwa hiyo. Jukumu nzuri ambalo nalipenda zaidi kazini kwangu ni jukumu la kumsikiliza mgonjwa.

Kwa mchakato ya kazi ninaboresha kwa kuwakikisha kwamba inafanyika kazi kwa ufasaha na kulekebisha yale makosa ambayo yalishatokea mwanzo. Makosa yote ambayo yalishatokea mwanzo ya kilekebishwa mchakato ya kazi unafanyika vizuri na kwa ufanisi kwa sababu hauwezi kurudia kosa marambili. Kitendo cha kutokurudia kosa marambili kina boresha mchakato kwa kazi. Na kuwa nzuri na bora zaidi.

Hapana, mimi siishi mahali nilipozaliwa naishi ugenini ambako nisehemu nilio ajiliwa kufanya kazi. Kwa hiyo, siishi mahali nilipozaliwa. Mahali nilipozaliwa ni pengine na mimi naishi pengine. Na kilicho nifanya niishi mbali na nilipozaliwa ni kwa sababu ya kazi ambayo nafanya.

Mwalimu ninayemkumbuka kutoka shule namkumbuka sana mwalimu wangu wa somo la kiswahili. Mwalimu yule alikuwa anafundisha vizuri somo la kiswahili na kufanya niweze kuwa mwanafunzi bora katika somo lile na kuweza kuwa nafaulu vizuri. Alikuwa ni mwalimu mstaarabu, mpole, muelewa unapomwambia kitu chako, hana tatatizo lolote na alikuwa akinipenda sana kwa hiyo. Mwalimu ninayemkumbuka shuleni ni mwalimu aliyekuwa anafundisha somo la kiswahili.

Ndiyo, napenda sana kununua vitu mtandaoni. Napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu huwa naona ni njia moja rahisi sana ya kununua vitu kutoka sehemu mbalimbali. Naunua sana mtandaoni kupitia application kwa mfano ya Alibaba. Huwa nanunua sana vitu nikiagiza kutoka China vinakuja mpaka hapa Tanzania kwa hiyo. Mimi ni mdau mzuri sana wa kununua vitu mtandaoni.